Kwa sababu suruali inafunika sehemu zote za mwili na huhakikisha kuwa kuna joto hasa wakati wa kibaridi. Anapendelea suruali kuliko skieti kwa sababu suruali hufunika sehemu zote za mwili hasa katika msimu wa baridi. Suruali pia humfanya mtu avae akae kiheshima si kama sketi ambayo humfanya mtu kuonyesha upotovu wa nidhamu hasa mbele ya wazee katika jamii. Kwa hivyo napendelea.